Inategemea pahali pa kimya na pahali pa kelele kama niko na stress ni pahali pa kimya kama kuna. Pahali pa kelele ni wakati ule kama nimeenda kusherehekea na marafiki zangu kama vile kushinda kwa timu na vinginevyo na pakimya kama niko na stress.

Shughuli yangu ya kuipendeza ni kufanya usafi na kupika chakula vitamu kama vile kuosha nyumba kuosha kung'arisha. Nje ya nyumba kama vile kambaoni na. Kuweka maua zikuwe sawa na kupika chakula vizuri.